Mimi napenda kuongea zaidi kuliko kuandika kwa sababu kupitia mazungumzo naweza kueleza mawazo yangu kwa urahisi na kwa hisia. Ninapoongea na watu naona majibu yao moja kwa moja na mazungumzo yanakuwa ya kuvutia zaidi. Hata hivyo, kuandika pia ni muhimu kwa sababu kunasaidia kuweka mawazo yangu kwa mpangilio na kuyahifadhi kwa muda mrefu. Kwa hivyo, napenda zote mbili, lakini kuongea hunifanya nijisikie huru zaidi.

Kwa kawaida, siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka. Mimi huenda labda mara moja au mbili tu. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida au ikiwa nina homa. Ninajaribu kudumisha afya yangu kwa kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika vya kutosha. Lakini ni muhimu kuenda hospitali kwa uchunguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha mwili uko sawa.

Mimi hupendelea kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi na hufanya nijisikie huru hasa wakati wa joto. Tishati pia linafaa kwa shuguli za kila siku kama kutembea au kufanya kazi nyumbani. Hata hivyo, napenda kuvaa shati wakati wa hafla rasmi au mikutano ya kazi kwa sababu linaonekana la heshma na la kitaalamu. Kwa hivyo, uteuzi wangu hutegemea tukio au hali ya hewa.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hujaribu kwanza kutulia na kuepuka asira. Napenda kusikiliza upande wa pili ili kuelewa sababu ya tatizo. Baada ya hapo, mimi ujaribu kuzungumza kwa utulivu na kueleza mawazo yangu bila kumkachifu mtu mwingine. Ikiwa hali ni ngumu, napendelea kuchukua muda kabla ya kuendelea na mazungumzo. Lengo langu huwa ni kupata suluhisho la amani na kudumisha uhusiano mzuri.

Kweli, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu inanipa nafasi ya kugundua ladha na tamaduni tofauti zilizopo. Kila nchi au mkoa una njia yake ya kupika na mara nyingi ninavutiwa na viungo na mbinu wanazotumia. Kwa mfano, nimewahi kujaribu chakula cha kiasia kama sushi na pia vyakula vyakiafrika kama ugali wa mhogo na samaki wa kukaanga na kuku. Wakati mwingine sipendi ladha mpya mara moja, lakini napenda uzoefu wa kujifunza kitu kipya kuhusu chakula.

Nikiwa kazini, mimi upanga muda wangu kwa kuorodhesha kazi muhimu kulingana na kipaumbele. Asubui haswa, mimi uanza kwa kukagua majukumu ya siku na kuweka malengo ya kufikia siku hiyo. Ninajaribu kumaliza kazi ngumu mapema kabla sijachoka. Pia, napanga mapumziko mafupi ili kuepuka uchovu na kuongeza umakini. Ninatumia kalenda na vikumbusho kusaidia kufuatilia muda wa mikutano na tarehe muhimu. Kwa njia hii, ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi bila kuchelewa au kusahau majukumu yangu.

Kusema kweli, ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi tu ili, kufurahia tena nguvu na uhuru wa wakati huo. Kipindi cha ujana kilikua na furaha nyingi. Marafiki na ndoto nyingi za maisha. Hata hivyo, spendi kurudi kabisa kwa sababu sasa ninauzoefu na hekima ambayo nilipata baada ya kukua. Ningependa kutumia yale niliofunzo wakati wa ujana kuboresha maisha yangu ya sasa. Kwa hivyo, kurudi ujana kumekuwa vizuri kama kumbukumbu. Lakini si kama maisha mapya. Saizi nikona familia ambayo naipenda na naitumikia.

Ninapo gundua udhaifu wangu kazini, huwa na uchukulia kama fursa ya kujifunza. Kwanza, ninautambua wazi ili nijue jinsi ya kuuboresha. Napenda kuuliza ushauri kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu ili kupata njia bora za kuboresha uwezo wangu. Pia, mi hujitahidi kufunza kupitia mafunzo, vitabu, au kosi mtandaoni. Kwa mfano, kama ni na changamoto katika kupanga muda, mimi hutumia kalenda na vikumbusho kunisaidia. Kwa njia hii, udhaifu wangu hubadilika kuwa nguvu taratibu baada ya muda usiokuwa mfupi.

Ninapo andaa ripoti za kazi, mimi huonza kwa kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa vianzo mbalimbali kama takuimu, hati na mawasiliano ya timu. Baada ya hapo, napanga taarifa hizo kwa mpangilio unaoeleweka nikianza na muhktasari wa kazi ilio fanyika. Mimi wakikisha ripoti inamaelezo sahihi, vielezo kama grafu au jeduali na mapendekezo ya kuboresha kazi. Kadra ya kuwasilisha, mimi hupitia tena ili kuhakikisha hakuna makosa ya kisarufi au yatakwimu. Lengo langu ni kuwasilisha ripoti iliowazi, sahihi na rahisi kueleweka.

Ningependa kujifunza lugha mpya kama ya kijerumani au kichina. Nathani kujua lugha nyingi kunasaidia kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani. Pia, ningependa kujifunza ujuzi wa teknolojia kama programu za akili bandia na uchambuzi wa data. Kwa sababu teknolojia inabadilika haraka sana. Kujifunza mambo mapya hunisaidia kukuza ubunifu na kuongeza fursa za kazi. Napenda kujifunza kila mara ili kuendelea kukua kibinafsi na kitaalamu.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa mara kwa mara kwa sababu ni muhimu kujua kinachoendelea duniani. Napenda kufuatilia habari kuhusu siasa, michezo, uchumi, na teknolojia kupitia televisheni, mitandao ya kijamii, na tovuti za habari. Kwa mfano, ninapenda kujua kuhusu mikutano ya kimataifa, maendeleo ya kisayansi na mabadiliko ya hali ya hewa. Kufuatilia matukio haya hunisaidia kuelewa jinsi mambo ya navioathiri nchi na dunia kwa ujumla. Pia hunisaidia kuwa na maoni mapana kuhusu maswala ya kimataifa.

Kila asubui niamkapo, jambo la kwanza ni kumshukuru mola kwa kunipa siku ingine, baadae ninaosha uso nakupiga mswaki. Baada ya hapo, napenda kufanya mazoezi madogo kama kunyoosha viungo au kutembea kidogo ili kuamsha mwili. Kisha napanga kitanda changu na kuandaa kifungua kinywa, maranyingi chai na mkate au matunda. Wakati mwingine, mimi usikiliza mziki au habari ili kuwanza siku nikiwa na taarifa. Kabla ya kuwanza kazi, napenda kupanga ratiba yangu ya siku ili kuwakikisha ninatimiza majukumu yote kwa wakati niliopanga.

Mimi hupenda kuvaa nguo rahisi na zenye starehe. Mara nyingi napendelea jeans na shati kwa sababu ni rahisi kuvaa na zinafaa kwa shuguli nyingi za kila siku. Wakati wa kazi au mikutano rasmi, napenda kuvaa suti na shati safi na suruali nadhifu. Pia, napenda nguo zenye rangi zisizo kali kama bluu, kijivu au nyeusi kwa sababu ni rahisi kuchanganya. Wakati wa wikendi, napendelea mavazi ya kawaida kama kaptura na fulana, ili nijiskie huru na kustarehe.

Jioni napenda kula chakula chepesi lakini kitamu. Mara nyingi, mimi hupenda kula wali na samaki au mboga za majani kwa sababu ni chakula chenye afya na hunifanya nijisikie vizuri kabla ya kulala. Wakati mwingine, napenda kula viazi viliochemshwa au chapati na maharagwe. Ikiwa nimechoka sana, mimi hula supu au matunda kama parachichi na ndizi. Napenda kula mapema jioni ili mwili upate muda wa kumeng'enya chakula vizuri kabla ya usingizi.

Asubui, mi hupenda kunyua chai moto ama uji kwa sababu hunisaidia kwamka vizuri na kunipa nguvu za kuanza siku. Wakati mwingine napenda kubadilisha na kahawa hasaa nikihitaji umakini zaidi kazini. Ikiwa ni siku ya joto napendelea juisi ya matunda kama chungwa au nanasi. Napenda pia kunywa maji kabla ya kitu chochote kingine ili kusaidia mwili kwamka vizuri. Kunywa kitu asubuhi ni muhimu kwangu kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kwa shughuli za siku.